Mimi ni mtumwa wa simu yangu, kwa siku najikuta ninafungua barua pepe mara nyingi sana kiasi kwamba nimeshaacha kuhesabu, lakini naweza kusema ni zaidi ya mara shirini au thelathini mara ya kwanza kabisa, nikiamka tu hata sijaosha uso mkono unaenda kwenye simu kuona kama kuna kitu cha dharura kimeingia usiku wakati wa kazi kila nikisikia sauti ya simu, lazima nichungulie inanivuruga kidogo lakini sitaki kupitwa na maelekezo ya bosi au maswali ya wateja.